Ningependa kuwa na uwezo wa ujuzi kwa teknolojia hasa kutumia simu, janja kwa ufanisi, baruapepe, kuhifadhi data zangu kwa usalama, na pia kutumia kompyuta na interneti.

Napendelea mwanga wa kati kwani ni si mkali sana wala hafifu sana. Mwanga wa kati ni mzuri kwa sababu hauchoshi macho yangu. Unanisaidia kuwa makini na mtulivu na unafaa kwa kusoma, kufanya kazi na kupumzika.

Ninaamini kampuni ya Safaricom ya teknolojia ni mtandao mpana na wa kuaminika na unatumika sehemu nyingi za nchi, wako na teknolojia ya MPESA na ni salama na rahisi kwa malipo na huduma za kifedha na pia kwa huduma zao za interneti na data zinasaidia kwa mawasiliano.

Ndiyo ninatumia mfumo wa usalama wa vidole na ni njia nzuri na salama ya kulinda kifaa changu, ni njia si njia rahisi ya mtu mwingine kufungua kifaa changu, na ni njia haraka na rahisi na hufunguka mara moja na hakuna kusahau neno siri.

Ninamkumbuka mwalimu wangu wa hisabati, alinifundisha kwa uvumulivu na bidii, na pia alinihamasisha kujiamini na kufikiri kwa kina, alinionesha kuwa elimu ina thamani, na alikuwa na mchango mkubwa kwa ya elimu yangu.

Ninafanya kazi vizuri zaidi wakati wa mchana. Asubui nafanya maandalizi na jioni nafanya kazi nyepesi. Mchana nachukua mapumziko mafupi ili kuepuka kuchoka na nakunywa maji na kula chakula cha mchana chenye afya.

Nina weza kuishi bila teknolojia. Nina tumia fursa hiyo kuu kuwa na mawasiliano uso kwa uso na ninafanya kazi za mikono, biashara ndogo na kilimo hazihitaji teknolojia nyingi na ni muda wangu pia wakupumzika. Akili inatulia zaidi.

Kila jioni ninaomba, ni jambo ambalo linaniletea utulivu wa moyo, na unanipa nguvu ya ndani, unanisaidia kuachilia wasiwasi wa siku, unaipa akili yangu na moyo wangu wa amani kabla ya kupumzika, na pia unanijenga kiroho na kunipa mwelekeo.

Ninapenda Daudi ni mwandishi wa zaburi nyingi na maandishi yake yameja sifa, toba na tumaini ambazo zinanifariji moyo na kuimarisha imani yangu na pia yanaonyesha maombi ya dhati hasa wakati wa wasiwasi.

Samaki husaidia akili yangu kufanya kazi vizuri inanisaidia kuthibiti uzito ni proteini safi na nyepesi na pia unaimarisha afya ya moyo wangu na nguvu na kunipa nguvu kwa mwili wangu.

Napenda kupiga chombo cha mziki na ni kipaji cha thamani inaniongeza umakini na ubunifu. Linanituliza akili na pia hisia ya zangu. Linaleta furaha kwangu na pia kwa wengine na linani imarishia nidhamu na uvumulivu.

Kuvaa nguo mara moja kwa wiki, inaniokolea muda kwa kupanga siku maalumu, inasaidia nguo zango kudumu zaidi kwa kutofuliwa sana, na inafanya nyumba ibaki safi na nadhifu, na pia inanipunguzia mawazo ninajua lini kazi imepangwa.

Kazi ninayoithamini ni kazi ya kuwauzia wateja bidhaa inanipa nafasi ya kuwahudumia wateja na inaniruhusu kuwa na mawasiliano na kushirikiana na wateja wangu kwa kuwauzia na inanifanya nijisikie, ninafanya jambo lenye maana.